Ndiyo, napenda chakula cha haraka, yani fast food. Ni rahisi kupatikana, kinaokoa muda na mara nyingi huwa kitamu sana. Igawa sijai kula kila siku, mara kwa mara nachagua chakula cha haraka nikitaka kitu cha haraka au nikitoka na marafiki.

Sipendi sana kuimba kwa sababu sina sauti nzuri sana, lakini napenda kusikiliza muziki mzuri. Mziki hufanya nijisike vizuri, hunituliza na hubadilisha hali ya moyo. Ingawa siimbi nawathamini sana wasanii na vipaji vyao.

Binafsi, napendelea kahawa kuliko chai. Kahawa hunipa nguvu na kunifanya nijisikie macho na tayari kwa siku hasa asubuhi au wakati wa kazi. Napenda kuonja ladha yake tamu na harufu yake nzuri na mara nyingine huchanganya na sukari au maziwa kidogo. Ingawa chai pia ni nzuri, kahawa ndio ninayopendelea kwa sababu hufanya siku yangu kwa hai na yenye motisha zaidi. Na pia naeza kunywa hahawa aina tofauti kama iced coffee yaani aina tu tofauti tofauti.

Mimi napendelea mahali pa kimya kuliko pa kelele. Kimya hufanya nipumzike nifikirie vizuri na kufanya kazi au kusoma kwa utulivu. Napenda pia kimya nikilala au nikipumzika kwa sababu kunanifanya nijisikie huru na kupunguza stress. Hata hivyo mara nyingine kupokezana sauti au kilele kidogu pia kunaweza kuwa furaha. Ikiwa ni wakati wastarehe au burudani na marafiki. Muzika.

Kwa siku, nakunywa angalau lita mbili za maji. Kunywa maji kwa wingi kuna saidia kudumisha afya, ngozi safi na nguvu za mwili. Na pia usaidia kuhepuka uchovu au kizungu zungu. Mara nyingine ni kifanya mazoezi au ikiwa kuna joto mingi. Najaribu kunywa zaidi ya liter mbili za maji kila siku.

Ninashirikiana na wafanyikazi wenzangu kwa mawasiliano mazuri na heshima, napenda kusikiliza mawazo yao, kushiriki yangu kwa uwazi na kusaidiana pale panapo hitajika, pia nahakikisha kushirikiana katika majukumu, kuheshimu tofauti za maoni na kutimiza wajibu wangu kwa wakati. Hiyo usaidia kujunga uhusiano mzuri kazini na kufanya kazi ya timu iwe rahisi yenye matokeo umazuri.

Mimi nina mahusiano mazuri na wazee wangu, hasa wazazi na walezi, ninawaheshimu sana kwa sababu walinilea kunifundisha maadili na kunipa mwongozo mzuri maishani. Mara nyingi wananipa ushauri, kunifundisha kufanya maamuzi sahihi na kunisaidia kuepuka makosa. Jambo linalonifanya nijisikie salama na kudhaminiwa. Hata wakati napata changamoto nashughulika nazo kwa kushirikiana nao. Kwa sababu ninajua uzoefu wao ni wa dhamani. Halafu pia muhimu kabisa hasa mamangu ni rafiki yangu sana.

Kifaa cha technolojia ambacho siwezi kuishi bila ni simu yangu. Simu hunisaidia kuwasiliana na watu, kufanya kazi, kupata habari na hata burudani. Pia hutumia simu kwa ununuzi mtandaoni, kupanga mambo yangu ya kila siku na kujifunza vitu vipya. Kwa kifupi, simu, simu yangu imekuawa ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku.

Mandhari nzuri zaidi niliona ni wakati nilipokuwa safari ya pwani, bahari ilionekana ya rangi za samawati na mchanga safi wa ufukwe ni ulikuwa mzuri sana. Nilifurahia pia jua linapochomoza na kuzama huku mawimbi yakicheza kwa upole kwenye pwani. Mandhari haya yalinihisi amani furaha na msisimko wa kipekee na kuniacha na kumbukumbuku nzuri za kustarehe na ya asili.

Ninapokuwa na marafiki zangu. Napenda kutoka pamoja, kucheka na kushirikiana katika shughuli za burudani. Mara nyingi hufurahia kwenda kula pamoja, kutazama filamu au kutembea semu za kupumzikia. Pia napenda kushirikiana nao katika mazungumzu ya kujenga uhusianu na kubadilisha na mawazo. Wakati huu nikiwa na marafiki hunifanya nijisikia na furaha mingi na huru na kushirikiana kwa karibu zaidi.